Siku zote mimi uhisi kipepeo. Kidogo tumboni kabla ya kuanza hii ni ile mchanganyiko wa shauku na wasiwasi mdogo. Alafu kabla ya kuingia kwenye chumba cha wasilisho, mimi hufanya digital detox kwa muda mfupi. Alafu naweza kuzingatia ujumbe. Alafu baada ya hayo napeana wasilisho. Tathmini ya kweli.

Hakika, nani hasiyependa chakula kitamu? Kwangu, chakula kitamu kinapaswa kuwa na sifa hizi, la kwanza ni ladha ya ukweli ya asili. Chakula kitamu, zaidi ni kile ambacho, kimepikwa na kiungo halisi, badala ya kemikali za viwandani. La pili, la chakula kitamu lazima kiwe na utamu wa matunda yaliyoiva, kwa sababu mimi ni mpenzi mkubwa wa sukari ya asili. La tatu, mazingira yanayowekeza ladha chakula huwa kitamu zaidi kulingana na mahali unapokila na hali yako ya akili na la nne chakula kinapaswa kuwa chakula, kinachonipa amani chakula ni kile ambacho tu, kikinifikia tumboni, kinaniacha nikiwa na nishati badala ya uchovu au uzito.

Hivi ndivyo asubuhi yangu inavyokuwa. La kwanza ni shukrani na utulivu. Mara tu ninapo amka kwenye kitanda changu kigumu. Jambo la kwanza ninalo lifanya ni kukaa kimia kwa dakika chache. Huu ni muda wangu wa faraka ambapo nina shukuru kwa siku mpya. Sishiki simu kabisa huu ni mwanzo wa detox yangu ya kila siku la pili, mimi hufanya yoga ya kupumua. Baada ya kunywa glasi ya maji ya uvuguuvugu, mimi hufanya mazoezi ya yoga kwa dakika kama thelathini. Yoga inanisaidia kuunyosha misuli na kuandaa akili yangu kwa ajili ya kazi nzito za mifumu ya alama za vidole. Kisha ya tatu safari ya baiskeli kuenda kando ya mto. Kama hali ya hewa hainiruhusu mimi kuchukua baiskeli yangu kwa mzunguko mfupi, huu unanipa hule uzoefu na unanifanya napenda kwenda kando ya mto kila asubuhi kupata harufu ya ardhi mbichi na kuona rangi ya kijani.

Hivi ndivyo ninavyo himiza ushirikiano katika timu yangu. La kwanza ni kujenga utamaduni wa ulinzi. Badala ya kuwa na mfumo wa mkubwa na mdogo, mimi hukuza hali ya kila mmoja kwa mwalimu wa mwenzake. La pili vikao vya digital detox na mazungumzo ya kweli. Ili timu ziweze kushirikiana lazima watu wafahamiane vizuri la tatu ni kuwaweka malengo ya nayo shirikisha ushirikiano unashamiri pale kila mtu anapoelewa kwanini tunafanya kile tunachofanya.